Kwa maoni yangu, kuchanganya lugha ni jambo la kawaida, hasa katika jamii ambazo watu huzungumuza lugha zaidi ya moja. Kwa mfano, mtu anaeza kuanza kuzungumuza kiswahili na kuingiza maneno ya kingereza bila hata kujua. Hii hutokea kwa sababu ya mazingira, elimu, kazi, mitandao ya kijamii na mazoea ya kila siku. Sidhani kwamba kuchanganya lugha, kuna haribu lugha moja kwa moja. Ingawa, inaweza kuwa tatizo ikiwa mtu anasahau kabisa kutumia lugha yake kwa usahihi NI muhimu kujua wakati na mahali pa kutumia lugha rasmi bila kuchanganya hasa, shuleni, kazini au katika mawasiliano rasmi kwa mazungumuzo ya kawaida na marafiki, kuchanganya lugha kunaweza kufanya mwasiliano yawe rahisi na ya kuvutia kwa hiyo, kwangu kuchanganya lugha ni kawaida mradi tu mtu awe na uwezo wa kutumia lugha kwa usahihi inapo hitajika.

Mlo ninaokumbuka kwa muda mrefu ni ule wa siku moja nilipokaa pamoja na familia yangu wakati wa sherehe. Tulikuwa na pilau, nyama ya mbuzi, kachumbari na mboga za majani pamoja na juisi ya matunda. Chakula kilikuwa kitamu sana. Lakini jambo lilonifanya nikumbuke zaidi ni furaha na umoja uliokuwepo wakati huo. Tuliketi pamoja, tukizungumza, kucheka na kusimulia hadithi mbalimbali. Harufu ya pilau na nyama ilifanya kila mtu awe na hamu ya kula na baada ya chakula tulibaki tukizungumza kwa muda mrefu mlo huo ulinifundisha kwamba chakula huwa na maana zaidi kinaposhirikishwa na watu tunaowapenda hadi leo, ninapokula pilau au kusikia harufu yake huwa nakumbuka siku hiyo na furaha tuliokuwa nayo kwa hiyo. Sii ladha ya chakula pekee ninayokumbuka bali pia upendo umoja na kumbukumbu nzuri tulizotengeneza pamoja.

Eneo kavu niliyowahi kupita ilikuwa sehemu yenye joto kali, ardhi kavu na mimea michache. Nilipofika hapo, niliona tofauti kubwa ikilinganishwa na maeneo yenye mvua nyingi, udongo, ulikuwa na rangi ya kahawia na sehemu nyingine, ulikuwa na vumbi nyingi. Miti na nyasi zilikuwa chache, na zile zilizokuwepo, zilionekana, kukauka, kutokana na ukosefu wa mvua. Wakati wa mchana, jua ilikuwa kali sana na upepo ulipovuma, uliinua vumbi barabarani. Niliona pia mifugo kama ng'ombe na mbuzi wakitafuna malisho na maji safari kupitia eneo hilo ilinifanya nitambue jinsi maisha yanavyoweza kuwa magumu katika maeneo yenye ukame baadhi ya watu walilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mifugo wakulima walikuwa na changamoto kwa sababu kilimo kinategemea sana mvua. Niliona visima na sehemu chache za maji zikitumiwa na watu wengi hali hii ilinifanya kuelewa umuhimu wa kuhifadi maji na kutumia raslimali zilizopo kwa uangalifu. Licha ya ukavu, wakaazi wa eneo ya Laikipia na changamoto zao hizo walinivutia sana kwa uvumilivu na vile jinsi wanavyoishi katika eneo hilo waliendelea na shughuli zao za kila siku bila kukata tamaa baadhi yao walifanya biashara ndogo ndogo kufuga mifugo na kutafuta njia nyingine za kujipatia kipato. Nilijifunza kwamba mazingira mangumu hayazui watu kuwa na matumaini na kufanya kazi kwa bidiii. Eneo hilo pia lilifundisha umuhimu wa kutunza mazingira, kupanda miti, kufuna na kuhifadhi maji ya mvua, pamoja na kutumia mbinu bora za kilimo kunaweza kusaidia kupunguza adhari za ukame. Kwa ujumla, safari yangu ya kupitia eneo hilo, ilikuwa uzoefu muhimu ambao ulinifanya kudhamini maji, chakula, mazingira na juhudi za watu wanaoishi katika maeneo eneo ukame.

Nilikuwa nimeenda kwenye shughuli fulani na rafiki yangu ndipo nilipokutana na mtu ambaye baadaye akawa muhimu sana kwangu. Mwanzoni tulisalimiana tu na kuzungumza kwa muda mfupi kuhusu mambo ya kawaida. Nilivutiwa na namna alivyokuwa mwenye heshima, mchangamfu na tayari kusaidia wengine baada ya hapo, tuliendelea kuwasiliana na polepole tukaanza kufahamiana zaidi. Tuligundua kuwa tulikuwa na mambo mengi tunayopenda na mitazamo inayofanana kuhusu maisha kadri muda ulivyopita, urafiki wetu ulizidi kuwa imara na tukaanza kusaidiana katika nyakati mbali mbali mtu huyo amekuwa muhimu kwangu kwa sababu amenipa ushauri mzuri. Amekuwa karibu wakati wa changamoto, na amefurahia pamoja nami wakati wa mafanikio kukutana naye kulikuwa jambo la kawaida mwanzoni, lakini baadaye niligundua kwamba ulikuwa moja wa mikutano yenye maana kubwa katika maisha yangu.

Kwa maoni yangu, ni vigumu kwa watu kubadilisha tabia kwa sababu tabia nyingi huwa zime jengeka kwa muda mrefu na kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Mtu anaweza kujua kwamba tabia fulani si nzuri, lakini bado akapata ugumu kuiacha kwa sababu ameizoea. Pia, mazingira ya mtu, marafiki, familia, na jamii vinaweza kumfanya aendelee na tabia hiyo. Wakati mwingine watu huogopa mabadiliko kwa sababu hawajui matokeo yake, au wanaona ni vigumu kuanza upia ukosefu wa motisha muda au msaada kutoka kwa wengine pia unaweza kufanya mabadiliko kuwa magumu kwa mfano, mtu anaweza kutaka kuanza kufanya mazoezi, lakini majukumu ya kila siku yakamzuia. Nadhani njia nzuri ya kubadilisha tabia ni kuanza hatua kwa hatua, kueka malengo, yanayowezekana, na kuwa na uvumilivu. Mtu akipata msaada na kuona faida za mabadiliko, huwa raisi kuendelea hadi tabia mpia iwe sehemu ya maisha yake.

Nina uzoefu mzuri wa kununua mitumba kwa sababu mara nyingi napata bidhaa nzuri kwa bei nafuu kuliko za dukani. Ninapokwenda sokoni huwa nachukuwa muda kuangalia nguo kwa makini kuzikagua kama hazijachanika, hazijafifia na kama ukubwa wake unanifaa. Pia, huwa nalinganisha bei kabla ya kufanya uamuzi wa kununua kitu kizuri zaidi nilichowahi kupata ni jaketi ya zuri ya ngozi niliolinunua kwa bei ndogo sana. Ilikuwa katika hali nzuri inaonekana lakini sasa na limedumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Watu wengi walipoiona walidhani nimelinunua katika duka la bei kubwa. Napenda mitumba kwa sababu hunipa nafasi ya kupata nguo zenye ubora mzuri bila kutumia pesa nyingi. Pia, wakati mwingine hupata haina za nguo ambazo, si rahisi kuzipata kwenye maduka ya kawaida kwa ujumla, uzoefu wangu wa kununua mitumba, umekuwa mzuri ingawa, inahitaji uvumilivu na umakini wakati wa kuchagua. Nimegundua kuwa, unaweza kupata bidhaa bora sana kwa bei inayofaa pia, imenifundisha kutanguliza ubora kuliko jina la duka au bei kubwa.

Katika eneo letu, kazi za kwanza za vijana hutegemea helimu, ujuzi na furza zinazopatikana. Vijana wengi huanza kwa kufanya kazi ndogo ndogo kama biashara, kilimo, ufugaji na ujenzi. Wengine huanza kwa kufanya kazi katika maduka, hoteli, saluni, karakana hau kampuni mbali mbali. Baadhi ya hau huajiri hujiajiri kwa kuuza bidhaa sokoni, kufanya usafirishaji au kutumia teknolojia kufanya biashara mtandaoni. Vijana walio na elimu au mafunzo ya kitaalamu, huweza kupata kazi katika ofisi, shule, hospitali, taasisi za serekali au mashirika binafsi. Wengine huanza kwa kufanya kazi za muda au kujitolea ili kupata uzoevu kabla ya kupata ajira ya kudumu. Kwa maoni yangu, kazi hizi za kwanza ni muhimu kwa sababu huwapa vijana uzoefu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea. Ingawa wakati mwingine mishahara huwa midogo na nafasi za kazi huwa chache, vijana wengi hutumia fursa zilipo kuanza maisha na kujenga maisha yao ya badae. Kwa jumla, kazi za kwanza, husaidi huwasaidia vijana kujifunza nidhamu ya kazi kuwajibika na kupata uzoefu, unaoweza kuwasaidia kupata nafasi, bora zaidi za badae.

Ninapenda kukaa nje jioni kwa sababu ni wakati mzuri wa kupumzika baada ya shuguli za siku mara nyingi ninapenda kukaa nje ya nyumba hasa sehemu yenye hewa safi na mazingira tulivu jioni hali ya hewa huwa nzuri na joto la mchana huwa limepungua hivyo ni raisi kukaa na kufurahia mazingira wakati mwingine hukaa na familia au marafiki tukizungumuza kuhusu mambo yaliyo tokea siku hiyo kucheka na kusikiliza mziki. Pia napenda kutazama machweo na kuona jinsi anga inavyo badilika rangi wakati jua linapo zama. Ikiwa nina muda, huweza kutembea kidogo ili kuunyosha mwili na kupunguza uchovu. Kukaa nje jioni, hunipa nafasi ya kutafakari kuhusu siku yangu na kupanga mambo ya siku inayo fuata. Pia ni wakati mzuri wa kusahau kwa muda msongo wa mawazo unaotokana na kazi na majukumu mengi. Kwa ujumla, jioni ni wakati naopenda kwa sababu hunipa utulivu, furaha na nafasi ya kutumia muda mzuri pamoja na watu ninaowapenda.

Katika eneo letu, sherehe za kuzaliwa hufanywa kwa njia mbalimbali kulingana na familia na uwezo wao. Mara nyingi familia hukusanyika nyumbani ili kusherehekea siku hiyo pamoja na ndugu, marafiki na majirani. Huandaliwa chakula, kama pilau, nyama, chapati, wali, mboga na vinywaji mbalimbali. Watoto hupenda sana sherehe hizi kwa sababu paka keki, pipi na zawadi. Wakati mwingine keki hukatwa na mwenyewe na mwenye siku ya kuzaliwa, kisha kila mtu huimba wimbo kumtamkia heri na maisha marefu. Familia nyingine hupamba nyumba kwa baruni na mapambo ya rangi mbalimbali muziki huchezwa watu hucheka kuzungumza na kufurahi pamoja wazazi hau ndugu wanaweza pia kutoa zawadi kama nguo viatu nguo au fedha katika baadhi ya familia siku ya kuzaliwa huwa pia nafasi ya kumshukuru Mungu kwa maisha na afya ya mwenye siku hiyo mimi huona shereheza kuzaliwa ni muhimu kwa sababu huleta watu pamoja, huimarisha uhusiano, wa kifamilia na kufanya watu, wajisikie, kuthaminiwa na kupendwa.

Kufagia uwanja asubuhi ni moja ya shughuli ninazopenda kufanya ili kuweka mazingira yangu safi na yenye kuvutia. Mara nyingi huanza mapema kabla jua halijawa kali kwa sababu wakati huo hewa safi na hali ya hewa huwa nzuri. Nachukua ufagio na kuanza kufagia majani makavu, vumbi, takataka na vitu vingine vilivyoanguka uwanjani. Baada ya kumaliza, hukusanya taka, hizo na kuziweka sehemu inayofaa. Kufagia asubuhi, hunisaidia kuanza siku nikiwa na mazingira safi na yenye utulivu pia, hufanya uwanja uwe mzuri kwa watoto kucheza na watu wengine kutumia eneo hilo bila usumbufu wakati mwingine, shughuli hii hufanywa pamoja na wanafamilia au majirani jambo ambalo, huleta ushirikiano na mazungumzo mazuri kwangu, usafi wa uwanja ni muhimu kwa sababu unaonyesha nidhamu na kujali mazingira. Nikiamka na kuona uwanja safi, huhisi furaha na moyo wa kufanya shughuli nyingine za siku.

Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu hasa, mazingira ya kazi na nafasi ninayopata ya kuwahudumia watu. Ninadhamini ushirikiano uliopo kati ya wanaofanya kazi kwa sababu tunasaidiana na kubadilishana mawazo tunapotekeleza majukumu yetu. Pia napenda kupata nafasi ya kujifunza mambo mapya na kuongeza ujuzi wangu kupitia kazi za kila siku na mafunzo mbalimbali jambo lingine ninalolipenda ni kwamba kazi yangu inanipa nafasi ya kuwajibika na kuona matokeo ya juhudi ninazoweka katika kutekeleza majukumu. Ninapofanikisha kazi fulani au kusaidiana kutatua tatizo huhisi, kuridhika na kujua kwamba. Mchango wangu una umuhimu. Pia napenda nidhamu, uwajibikaji na kuheshimiana vinavyosisitizwa pahali pa kazi. Ushirikiano kati ya viongozi na wafanyikazi pia husaidia kufanya kazi ziende vizuri kwangu, shirika nzuri ni ile linalowadhamini wafanyakazi wake, linahimiza uadilifu na linatoa huduma bora kwa watu. Hivyo, ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kufanya kazi kwa bidi, kujifunza, kusaidia wengine na kukua katika taaluma yangu.